Naam, swali ningependa kujibu ni nimewai kusafiri wapi mahali pazuri. Mimi ni mtu ambaye anapenda kusafiri sana. Haswa nikiwa niko na pesa kidogo ambazo nimetenga. Huwa najikuta mara nyingi hakuna mwaka yaisha kama sijatembelea mahali pazuri. Mimi hupenda kusafiri na marafiki au familia inategemea kwa sababu wajua kusafiri wa unahitaji hela za maana, hela za za jinsi ya kufika humo, kuenda kwa meli, kwa ndege au, kwa barabara. Nam pia hela za ambapo nitakuwa ninakaa. Hela za matumizi kama chakula na matumizi yoyote yanayoweza kutokea katikati wa safari. Leo ningependa kuzungumza safari yangu ya kusisimua kuenda naivasha. Naivasha ni mji mzuri uliopo karibu na ziwa naivasha, eneo linalojulikana kwa uzuri wa mazingira na wanyama wa porini. Jambo haswa nilipenda kwanza na naivasha ni ni mahali pasafi sana na mimi hupenda usafi. Safari yangu kwenda huko ilikuwa ya kipeke na yenye kumbukumbu nyingi nzuri. Nilifurahia sana kuona ziwa naivasha ikiwa na maji mengi na ndege wa aina mbali mbali wakiruka juu ya maji. Pia nilipata nafasi ya kutembelea hifadhi ya taifa ya Hells Gate ambako niliona milima, maporomoko ya maji na wanyama kama pundamilia, swara na twiga kutembea. Kutembea au kuendesha baiskeli ndani ya hifadhi kulinipa furaha kubwa na kupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya yote nilifurahia hewa safi na baridi ya naivasha pamoja na ukarimu wa wakazi wake. Safari hii ilinifundisha umuhimu wa kutenga muda wa kupumzika, kufurahia maumbile na kuthamini vitu vya nchi yangu. Nilifurahia na ningependa kuwaambia kwamba kama hujawai tembea naivasha. Nam na pia ninapanga tena kuenda huko tena kwa sababu nimeona kuna mahali pengine ni pazuri sana asanti.

Ninahifadhi data yangu wapi naam swali nzuri. Katika huu wakati ambapo kuna teknolojia, mimi huhifadhi data kwa simu na pia kwenye laptop yangu. Huwa nahifadhi data kwa simu kwa sababu ya ina faida kama huwa natumia hifadhi ya dani ya simu. Ninapoenda kunua simu au kuangalia simu, huwa naangalia lile simu ambalo linaweza kunipa, yaani lina nafasi kubwa ya kuhifadhi mambo zangu. Inaweza kutumi kuhifadhi picha, vidi, video, muziki na nyaraka moja kwa moja kwenye kumbu kumbu ya simu yangu. Naam hilo simu lazima liwe na kumbukumbu kubwa. Na pili, huwa natumia huduma za mtandaoni. Huduma kama Google Drive, Google Photos, hunisaidia husaidia picha zangu za kale au za zamani ziwe, niwe nazo yaani nisizipoteze. Faida yake ni kwamba hata nikipoteza simu, data yangu bado nitakuwa naye, bora nisipoteze email. Jambo la tatu kufanya nakala rudufu ni muhimu kufanya hii ya mawasiliano, picha zangu na programu zangu. Jambo lingine ni huwa natumia flash disk ya simu, na huwa nalinda data yangu kwa nenosiri. Huwa naeka alama ya kidole au uso kunisaidia ili nisipoteze au simu yangu isiwe kwa mikono ya watu wanaoweza kuniweka kwa shida. Kwa laptop pia huwa huhifadhi data kwa sababu ina faida ambazo zinanisaidia. Naweza kuhifadhi faili kama nyaraka, picha, video na programu moja kwa moja kwenye hifadhi ya laptop yangu. Naweza tumia vifaa vya nje, yaani flash disk, huhifadhi data yangu. Kila laptop huja na hii, naweza tumia huduma za mitandaoni, kama tu kwa simu, naam. Pia naeza tumia akaunti tofauti na za watumiaji. Yaani laptop hunisaidia kama si yangu halisi naeza kuwa niko na account yangu ya kibinafsi ili data yangu ibaki salama na iwe na email yangu yaani iwe na nenosiri. Asanti.

Jee, ninaweka picha zangu mtandaoni. Diyo, mimi upenda kuziweka mtandaoni sana sana. Kwa mfano, huu mwaka nimeona, nimetazama kwenye mtandao kuna hili trend, yani watu wana walianza kuweka picha zao za kale, miaka kumi, iliopita. Na nimefraia kuona hizo picha, hata mimi nimefraia ya kuna picha zangu kwa kuwa yani kumbusha nilikuwa tu, msichana mdogo. Nilikuwa sielewi maisha, jinsi ninavyoielewa sahi. Na menikumbusha kuwa iyo miaka kumi japokuwa ya kaa kama nijuzi. Kwa sababu miaka yaenda kwa kwa miaka yaenda haraka sana sikuizi. Yani watu wame posti kila mahali kwenye mtandao, yani wafraia kuona, nikiona hivyo nafraia kuona venya watu wameendelea kimaisha, kima somo, kikazi, pia mimi najifraia, nafraia familia yangu. Kwa hivo kuweka picha mtandaoni ni jambo la muhimu sana. Kuweka picha mtandaoni unisaidia kwa sababu ya kuifadhi kumbu kumbu. Namba la pili, kushidiki na wengine, ninaeza kushiriki pichazangu kwa marafiki na familia, yani ninaeza watumia, tucheke, na usalama wa data. Mimi utumia Google Photos sana. Yani, nikiweka picha yangu hapoo, nina uwakika kuwa, nitaupata. Na nilisikia kumbe kuwa waeza, usipopata picha yako hapo, weza wachukulia hao, mashitaka. Hukuza kipaji na biyashara. Kwa kupigwa picha, waeza kufanya, mtu apende picha yangu. Alafu labda nineza pata pia muda wa kuonesha kazi zangu kupata wateja au kujitangaza. Naam kupata picha kwa urahisi. Ninaeza kufungua na kupakua picha zangu kutoka kifaa chochote kwenye interneti. Kujifunza na kupata mawazo mapya. Kwa kuangalia picha zangu, naeza kujifunza mbinu mpya za upigaji picha na kupata ubunifu zaidi.

Ninapenda nini kuhusu mtaa wangu? Naam, swali njema sana. Nimeishi humu, huu ni mwaka wa kumi na moja tangu tuhamie humu huku. Lakini nakumbuka wakati tulipohamia huku, nilikuwa mdogo, nilikuwa ndio nimemalizia kidato cha nne. Nilikuwa nimeona kama wazazi wangu, kidogo nimejiuliza mbona waliamua kujenga huku. Kwa sababu, hakukuwa kumeendelea jinsi, kumeendelea sahii. Hakukuwa na duka, duka ungetaka duka, ungeteremka, uteremke kilomita kaa moja, ndipo upate duka. Lakini siku hizi naona duka ziko kila mahali na naufurahia. Nimefurahia hilo ni ndio jambo la kwanza napenda kuhusu mtaa huu. Yaani vile kumekuwa, watu wamekuwa wengi, kumejengwa manyumba mengi, hakukai kichaka. Si yaani vile kulikokuwa miaka kumi iliyopita. La pili napenda utulivu ulipo katika mtaa wangu. Mazingira yake ni tulivu na salama jambo linanonipa amani ya moyo. Naweza kupumzika vizuri na kufanya shughuli zangu bila hofu. La tatu ni napenda watu wa mtaa wangu na majirani zangu ni wazuri, wakarimu, wenye upendo na wanaoshirikiana. Huwa tunasaidiana wakati wa shida na kusherehekea pamoja wakati wa furaha. Jambo la nne ninapenda huduma zinazopatikana karibu na mtaa wangu. Mfano, hapa karibu kuna hospitali. Yaani nikigonjeka mungu asi huu ni mfano tu. Sitaki kugonjeka. Yaani, si lazima niende mbali. Na maji, pia barabara ni safi, miti na maua yanayonipendeza na hewa safi. Naam. Pia napenda vile humu naeza wakati mfano nikiwa na mawazo mengi. Naweza toka, nitembee, nipige zoezi, nirudi nikiwa akili umetulia, wajua huku kwetu ni mlimani. Jambo lingine ni venye like ni kurembo, yaani ni kurembo. Nikifungua tu dirisha yangu, huwa nafurahia kuona milima, nafurahia kuona hewa, yaani kuko na kumejaa wanyama kama ndege ambao wanakuimbia asubuhi. Nasikia nikiwa nimefurahi sana. Pia ninapenda kuendesha baiskeli humu. Humu ni njia mzuri sana. Ni mahali pazuri sana pa kuendesha baiskeli. Huwa nakutana na watu wengi sana wakipiga zoezi, wakiendesha baiskeli. Hii nilitengeneza rafiki kwa sababu ya kuendesha baiskeli. Sasa, huwa naenda na yeye kila wakati. Si kama zamani nilikuwa naenda peke yangu. Ni mahali pazuri sana huku kuishi. Nashukuru wazazi wangu kunileta mahali kama huku.

Niambie kuhusu rafiki yangu wakaribu zaidi, jambo la kwanza, ninaweza kueleza jinsi tulivyo kutana, namu, tulikutana nikiwa shuleni, yani likuwa nikidato cha pili, namu, nae alikuwa anaka kando yangu, ni shuleni, namu, tulikutania shuleni, baada ya hapo, bada ya miaka urafiki yetu, waenda kumaliza muaka miaka kumi. Naam, bado huwa tunaongea mara kwa mara kwenye mtandaoni kwa sababu haishi karibu. Naam, nisha sema tulikuta na shuleni. Je, ni nakumbuka mambo tunayofanya pamoja. Namu, hua tunashirikiana, tunakabiliana, na tunaelekezana, tunatembea pamoja, twaenda kula, hua pia tuna ongeleshana, tunapanga kukutana, namu, yani mambo mengi tunafanya pamoja. Je, ni nini kinachofanya uwe rafiki wakweli mimi? Mimi ni rafiki wakweli kwa sababu mimi mwenyewe pia nirafiki wakweli. Yani, ninapoona afani vyema. Huwa namwambia, ai, dada, haufai kuenda hii njia. Huwa najaribu pia kumwelewa. Ya, kwa sababu hii maisha ni ya kusaidiana. Ni nini, ungependa kusema nini kuhusu rafiki yangu. Rafiki yangu, ni wakaribu, unisaidia kujifunza, mambo mapya yani, yeye ndio huniambia, nikitaka kitu nikifanya kwa sababu, unamara nyingine, kidogo nataka kuanzisha labda biyashara, lakini ninauwoga. Ninafikiria labda halita faulu lakini huyu rafiki yangu hunielekeza yani ananishauri ananiambia we jaribu tu usiwe na mawazo kama hayo. Najadili maswala tofauti na yeye. Kushirikiana kwa katika masomo, shuguli za buridani. Naam, huniunga mkono wakati wa shida. Ni rafiki ambaye naeza ongelesha nikiwa labda na pitia changamoto za maisha. Pia yeye aneza kuniongelesha, yani napenda amani tulio nayo. Anaendelea kuwa karibu nami hata ninapokosa furaha au nina matatizo. Urafiki huu hunifanya njisikie thabiti na mwenye furaha na pia mwenye upendo.